Nimewai kufanya wema kwa kusikiliza na kumtia moyo mtu aliyekuwa karibu kukata tamaa wakati mwingine mtu huitaji pesa au zawadi anahitaji tu mtu wa kumwelewa na kumtia moyo na kumkumbusha kuwa bado ana thamani nilikaa naye nikamsikiliza bila kumhukumu na nikampa maneno ya matumaini baadaye aliniambia ila mda na maneno vilimpa nguvu ya kuendelea.

Ndio, napenda kuoga sana kwa sababu kuoga hunisaidia kujisikia msafi, mtulivu na mwenye nguvu mpya mara nyingi, napendelea kuoga kwa maji ya moto, hasaa asubuhi au jioni baada ya siku ndefu. Maji ya moto hunisaidia kupumzisha mwili kuondoa uchovu na mawazo mengi ya siku. Wakati wa kuoga napata muda wa kufikiri, kupanga siku yangu au kujitafakari kwa utulivu. Pia kuoga hunifanya nijisike nikiwa fresh na tayari kukabiliana na majukumu yangu ya kila siku. Kuoga ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na hunipa hisia ya amani na faraja.

Somo nililopenda sana shuleni ni hisabati. Nililipenda kwa sababu linanifanya kufikiri kwa kina. Kutatua matatizo hatua kwa hatua na kunipa changamoto zinazochangamsha akili. Hisabati pio hunisaidia kuelewa mambo ya maisha ya kila siku kama kupanga fedha. Muda na kufanya maamuzi sahihi. Nilifurahia zaidi pale nilipoweza kupata jibu sahihi baada ya kujitahidi. Jambo lililonipa motisha ya kuendelea kujifunza.

Tunda langu la kupendeza ni embe, napenda embe kwa sababu lina ladha tamu na harufu nzuri inayoburudisha sana. Embe likuwe limeiva vizuri, hunipa hamu ya kula hata bila kulazimika. Pia ni tunda linalopatikana kwa urahisi wakati wa msimu wake na linaweza kuliwa kwa njia mbalimbali kama vile kula moja kwa moja, kutengeneza juisi au hata kuchanganya kwenye saladi ya matunda. Mbali na ladha, embe linavirutubisho muhimu kama vitamin E na C, ambayo hunisadia kuimarisha kinga ya mwili na afya ya ngozi.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujijenga kitaaluma na kufikia nafasi ya juu unainiwezesha kuleta mchango chanya katika taasisi ninayofanyia kazi Natamani kupata uzoevu wa kutosha kuboresha ujuzi wangu na kuwa mtaalamu anaye aminika katika kazi yake Pia ni na lengo la kuwa kiongozi mzuri anaye waongoza na kuwahamasisha wengine kufikia malengo yao Kwa muda mrefu, ningependa kuwa na kazi dhabiti, maendeleo ya kifetha na uwezo wa kusaidia familia na jamii kwa ujumbla. Zaidia yote natamani kufanya kazi kwa uadilifu, bidii na kujivunia matokeo kazi yangu kila siku.

Nafanya mambo kadhaa kuongeza uzalishaji wangu kazini. Kwanza, napanga kazi zangu mapema kwa kuweka vipa umbele ili nijue lipi nifanye kwanza. Pili, najitaidi kuthibiti muda wangu vizuri kwa kuepuka vitu vinavyo poteza muda bila sababu. Pia nachukua mapumziko mafupi ili kuupa mwili na akili nafasi ya kupumzika. Jambo linalo nisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya. Zaidi ya hayo, najifunza ujuzi mpya na kuborosha ule nilio nao, ili nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Mwisho, najwekea malengo madogo yanayo pimika kwa sababu kunipamotisha na kunifanya nijisikie nikipiga hatua kila siku.

Mara nyingi natumia programu za simu na kompyuta zinazo niwezesha kufanya kazi, kuwasiliana na kujifunza kwa mfano, napenda kutumia whatsapp na telegram kuwasiliana na marafiki na familia, gmail kwa barua pepe ya kazi na google drive au microsoft onedrive, kuhifadhi na kushirikiana kwenye faili, pia napenda kutumia chrome au edge, kutafuta taarifa na kujifunza mambo mapya. Wakati mwingine, pia napenda kutumia programu za burudani kama TikTok au YouTube kupumzika na kupata burudani.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuongoza kwa ufanisi na kuelewa hisia za wengine Hii ingeniwezesha kufanya maamuzi sahihi kusaidia wengine kufanikisha malengo yao na kushirikiana vizuri kazini au maisha ya kila siku. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka ili niweze kupata ujuzi mpya kwa urahisi na kuboresha maisha yangu na ya wengine Mwisho ningependa kuwa na uwezo wa kuthibiti mda na kushughulikia changamoto bila stress ili niwe na maisha yenye usawa na tija kubwa.

Kwanza, ninapoanza kazi napanga ratiba yangu ya siku. Hii inajumuishwa kuangalia kazi muhimu zinazohitaji kipaumbele. Kuandaa vifaa au nyaraka zinazohitajika na kuhakikisha Nina muda wa kutosha wa kila kazi. Baada ya hapo, naanza na kazi muhimu zaidi au changamoto kubwa ili nipate kufanya zile kazi ngumu nikiwa na nguvu na umakini wa asubuhi. Wakati huo pia, najitahidi kuondoa usumbuvu kama simu zisizo muhimu au baruapepe zisizo dharura. Ili niweze kuzingatia kikamilifu kazi yangu. Hatua hizi, husaidia kuongeza ufanisi na kuhakikisha siku inaanza kwa mpangilio mzuri.

Ninapotaka kustarehe, napata muda wa kufanya mambo ni nayo ya penda na kunifariji Kwa mfano, napenda kusoma kitabu, kuangalia filamu, au video za burudani kusikiliza mziki au kucheza michezo ndogo ndogo wakati mwingine, pia napenda kutembea nje au kuwa na muda na marafiki na familia ili kupumzika kiakili na kimwili. Kila jambo hili hufanya nijisikie freshi nikiwa na nguvu za kuendelea na kazi na maisha ya kila siku bila stress.

Mara nyingi, nangoja barua pepe mara kadhaa kwa siku, lakini si kila dakika, kwa kawaida napendelea kuangalia asubui katikati ya siku na jioni ili kuwakikisha sijapoteza ujumbe muhimu, lakini pia siingiliwi sana na barua pepe zisizo za dharura. Hii unisaidia kusimamia muda wangu vizuri na kuongeza uzalishaji kazini bila kusababisha stress.

Siku za mvua mara nyingi napanga shughuli zangu ndani ya nyumba ili nionekane na tija na pia nijisikie comfort kwa mfano napenda kusoma vitabu au makala za mtandaoni kufanya kazi za ofisi au shule au kuandaa nyaraka, wakati mwingine napenda kutazama filamu, kusikiliza muziki au kucheza michezo wa ndani ili kustarehe Pia siku za mvua ni nzuri kwa kupika au kufanya kazi za kujitunza nyumbani Kwani unajisikia freshi huku mvua ikinyesha, kwa kifupi siku ya mvua hufanya nijikite kwenye shughuli za ndani zinazoongeza uzalishaji na furaha.

Napenda kujifunza mambo mapyia kwa njia vitendo na kuvutia kwa mfano Napenda kusoma vitabu, makala za mtandaoni au kuangalia video za elimu zinazo nipa ufahamu mpyia pia napenda kujifunza kwa kufanya mazoezi au jaribia mwenyewe Kwani kuna saidia kukumbuka vizuri na kuelewa kwa kina Wakati mwingine kujifunza kupitia mjadiliano na watu wenye ujuzi Kuna nisaidia kuona mitazamo tofauti na kuongezea maarifa yangu. Kwa kifupi, napendelea kujifunza kwa kuchanganya kusoma, kufanya na kusikiliza wengine ili ujuzi unakaa muda mrefu.

Majira ninayopenda zaidi ni majira ya jua. Napenda kipindi hiki kwa sababu hali ya hewa huwa ya kupendeza na hunipa nafasi ya kufanya shughuli nyingi nje kama kutembea, kukutana na marafiki na kufanya kazi kwa urahisi bila vikwazo vya mvua. Pia jua hunifanya nijisikie mwenye nguvu, mwenye furaha na mwenye motisha ya kuendelea na shughuli za kila siku Majira haya pia ni mazuri kwa kusafiri na kufurahia mazingira Jambo linalonipo utulivu wa akili na furaha zaidi.

Nasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali kulingana na uwezo wangu kwanza napenda kusaidia kwa kutoa ushauri kusikiliza na kutia moyo watu wanaopitia changamoto pia ninashiriki katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira kusaidia majirani pale wanapohitaji au kuchangia mawazo kwenye mipango ya maendeleo ya jamii Wakati mwingine natoa msaada mdogo kama kugawana rasilimali au maarifa niliyo nayo ili wengine wanufaike ujumla na amini, hata wema mdogo, unaofanywa kwa dhati, unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika jami.

Ninajifurahisha wakati wa furaha kwa kufanya mambo ninayoyapenda na kushirikiana na wengine kwa mfano Napendaa kusikiliza mziki kucheza michezo midogo au kuzungumza na marafiki na familia Wakati mwingine napenda pia kutembea nje kushiriki kwenye ku sherehe ndogo au kuangalia filamu zinazoburudisha shughuli hizi hufanya furaha yangu iendelee na kunipa hisia ya kuridhika na amani ya ndani Pia ninafurahia kwa mpango na pamoja na wengine. Furaha huwa kubwa zaidi na inabaki kuwa kama kumbu kumbu mzuri.

Kinywaji ninachopenda zaidi ni juisi ya matunda hasaa juisi ya machungwa au maembe Napena kwa sababu ni kitamu kinaburudisha mwili na hutoa nguvu wa raka Pia kina vitamini muhimu kama si inayosaidea kuhimarisha kinga ya mwili na kufanya nijisikie fresh. Wakati mwingine napendelea kinywaji hiki baridi kama kwenye siku ya jua Kwani hunifanya nijisikie kipya na mwenye nguvu ni kinywaji rahisi kitamu na chenye afya ndiyo maana ndicho ninachopenda zaidi.

Kila siku napendelea kutumia basi au matatu kama njia usafiri. Hasa kwa kuenda kazini au shule. Wengine wakati napenda kutembea kwa miguu pale nilipo karibu na marudio au ofisi. Kwani kuna nisaidia kuwa na afya nzuri na kupunguza stress ya trafiki. Wakati mwingine ikiwa ni safari ndefu au haraka napenda kutumia taxi au redhailing apps kama uba au bolt ili kufika haraka na kwa uraisi. Kwa kifupi, napanga njia ya usafiri kulingana na urefu wa safari, garama na urahisi.

Ningependa kupata mafunzo yanayoongeza ujuzi wangu wa kitaaluma na kuongeza tija kazini kwa mfano mafunzo ya usimamizi na uongozi ili niweze kuongoza timu kwa ufanisi na kufanya maumuzi sahihi. Pili, mafunzo ya teknolojia na programu za kompyuta zinazotumika kazini kama Excel, data Analytics au accounting software ili kuboresha uzalishaji na usahihi.

Napenda kuwa mahali tulivu, safi, na yenye mpangilio mzuri. Mahali kama hapo, hunisaidia kuwa na utulivu wa akili, kuzingatia kazi au masamo yangu vizuri na pia kustarehe bila usumbufu. Pia, napenda mahali panapo na mwangaza mzuri, hewa safi, na nafasi ya kutembea au kufanya shughuli ndogondogo.

Kipindi cha televisheni ninachopenda sana, ni vilivyoburudisha na kufundisha hasa vipindi vya elimu, maelezo ya sayansi au dokumentari za asili. Napenda pia vipindi vya vichekesho au drama za kifamilia kwani vinanisadia kupumzika, kucheka na kufurahia wakati wa bure. Wakati mwingine, napenda pia michezo au mashindano ya kuonyesha talanta kwani hunipa motisha na furaha ya kuona watu wakitimiza malengo yao. Kwa kifupi. Napenda vipindi vinavyonifurahisha, kunifundisha na kunipa hisia nzuri.

Ninaposhirikiana na timu napendelea kushirikiana kwa wazi na kukuzingatia maoni ya kila mmoja. Kwanza, ninajua majukumu yangu na kuhakikisha ninafanya sehemu yangu vizuri. Kisha nashirikiana kwa mazugumzo, panga kazi pamoja na kusaidia wengine pale wanapoitaji msaade.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanza biashara yangu, wazo la kuwa na biashara. Univutia kwa sababu linanipa nafasi ya kuwa. Huru katika maamuzi, kutumia ujuzi wangu na kujijengia mstakabali mzuri. Pia biashara hunipa fursa kujifunza mambo mengi. Kwa isimamizi wa fedha, kuhudumu wateje na kukabiliana na changamoto kwa ubunifu. Ingawa kuanza biashara kuna changamoto. Naamini. Kwa mpango mzuri bidii na nidhamu inawezekana kufanikiwa na kufikia malengo ya muda mrefu.

Kumbukumbu yangu mzuri zaidi ya shule ni wakati wa mchezo na sherehe za shule. Nilifurahia sana kushirikiana na wenzangu katika mashindano wa mchezo, kucheka pamoja na kusherekea mafanikio madogo na makubwa kila mmoja. Pia, napenda kumbuka wakati walimu walitupa changamokto za kufikiria kwa kina au miradhi ya kikundi. Kwani, tulijufunza kwa kucheka na kushirikiana. Kumbukumbu hizi hufanya nijisikie furaha na nostalgia kile nikikumbuka na zimenisaidia kufanya urafiki wa kudumu na maarifa ya maisha ya pamoja.

Kumbu kumbu nzuri ya utotoni ni wakati nikiwa na familia yangu tukishiriki furaha ndogo za kila siku. Napenda kumbuka michezo tuliyocheza pamoja safari fupi za familia na furaha kusherehekea siku kuu au siku ya kuzaliwa. Pia kumbu kumbu za kusoma hadithi au kucheza na marafiki wa jirani zilikuwa za kipeke kwani zilinifanya nijisikie huru, salama na mwenye furaha. Kila kumbukumbu ya utotoni, hufanya nijisikie nostalgia na hunikumbusha dhamani ya familia, marafiki na furaha ya maisha ya awali.

Napanga wiki yangu ya kazi, kwa kuelewa vipaumbele na kudhibiti muda wangu vizuri, kwanza nitangalia kazi zote muhimu za wiki nzima, au kuzitenganisha kulingana na umuhimu wake, na pia, lazima nifanye kwanza na vipi zinaweza kusubiri. Kisha naandika ratiba ya kila siku, nikizingatia muda wa kazi, mapumziko na mikutano. Pia napanga muda wa kusoma, kujifuza mambo mapya au kushughulikia changamoto za kila siku. Kwa njia hii, wiki yangu inakuwa na mpangilio mzuri, ninafanya kazi kwa ufanisi, na pia ninapata muda wa kustarehe bila kuadhiri malengo yangu.

Chakula cha jadhi ninachopenda sana ni ugali na sukumawiki. Napenda kwa sababu ni chakula chenye afya kinatoa nguvu na ni raisi kukila. Pia napenda ugali na samaki wa maji, safi au nyama ya kienyeji. Kwani huchangia ladha nzuri na kunipa hisia ya utamaduni wetu wa kienyeji. Chakula hiki ufanya nijisikie safi mwenye nguvu na furaha ya tele kila nikikila. Na pia nisehemu ya kumbukumbu nzuri za familia na sherehe ya nyumbani.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni mchanganyiko wa mambo kadhaa yanayofanya watu wajisikie salama furaha na motisha wa kufanya kazi kwa ufanisi kwa mfano urafiki na ushirikiano na wenzako kushirikiana vizuri kusaidiana na kuwasiliana kwa heshima hufanya kazi kuwa rahisi na yenye furaha pia mpangilio na usafi wa pahali pa kazini kama eneo safi, lenye mwanga mzuri na mpangilio mzuri husaidia akili kufanya kazi kwa makini. Kisha vifaa vya kutosha na teknolojia inayofaa inahakikisha unavyo vifaa vyote vinavyohitajika kuongeza tija.

Ndiyo napenda kucheza mchezo ya video hasa ile inayochanganya furaha na changamoto napenda mchezo inayonipanafasi i ya kushindana kutatua matatizo na kutumia akili ili kufanikisha malengo pia napenda mchezo ya video kwa sababu hufanya nipumzike kucheka na kufuraia mda wa bure wakati mwingine napenda kucheza pamoja na marafiki mtandaoni jambo linalo ongeza ushirikiano na burudani kwa pamoja kwa kifupi michezo ya video hunisaidia kufuraia, kujifunza na kustare kwa wakati mmoja.

Utaratibu wangu wa chai au kahawa ni wa kawaida na wakufurahisha kwani hufanya siku yangu ianze kwa utulivu au kupumzika katikati ya kazi kwanza napenda kuandaa kikombe changu cha umakini kuchagua chai safi au kahawa yenye harufu nzuri kuongeza sukari au maziwa kama ninavyo penda baada ya hapo nakaa kwa dakika chache ni kifurahia kinywaji hicho ni kisoma au kufikiri kuhusu siku yangu Mara nyingine napenda kutumia wakati huu kuchanganya na marafiki au wenzangu Tukifurahia mazungumzo madogo utaratibu huu hufanya nipate nguvu focus na furaha ndogo ya kila siku.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha dhamani hasa vitu vinavyohusiana na kumbukumbu au nyaraka muhimu Kwa mfano nakusanya picha za familia, vyeti vya shule au kazi na zawadi ndogo za kihisia vitu hivi ufanya nijisike dhamani na kunikumbisha kumbukumbu nzuri au mafanikio yangu Pia nahakikisha vinahifadhiwa katika mahali salama, kavu na lenye mpangilio, ili visiaribike au kupotea.

Ninapo kuwa na furaha nikiwa nyumbani napumzika na kufurahia mda wangu kwa utulivu. Mara nyingi, napenda kusikiliza mziki, kuangalia filamu au vipindi ninavyovipenda. Au kuzungumza na familia, wakati mwingine pia napika chakula ninachokipenda, kusoma au kupumzika tu bila presha ya kazi. Kuwa nyumbani hunipa amani, kunifanya nijisikie salama na kuniruhusu kufurahia furaha ndogo za maisha.

Ninapo jiandaa kwa mikutano, napanga kila kitu mapema ilikuwa tayari na kuzingatia kila jambo muhimu. Kwanza naangalia ajenda ya mkutano na kuandika pointi muhimu ambazo nataka kushiriki au kuuliza. Kisha nakagua nyaraka, report au taarifa zinazo husiana, ili niwe na uelewa wakina. Pia nakagua muda na mahali pa mkutano. Kuhakikisha vifavaa vyote vinavyo hitajika kama laptop, projector au files vipo tayari. Mwisho najitulia na kupanga mawazo yangu nikihakikisha ni kofocused confident na tayari kushiriki kwaufanisi bila stressi.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubui mapema. Hasaa baada ya kupumzika na kikanwa cha kahawa, cha chai au kahawa. Hali ya akili ni safi, nguvu ziko nyingi, na nirahisi kuzingatia kazi bila usumbufu. Wakati huu, naupatau uwezo wa kufikiri kwa kina, kupanga kufanisi na kumaliza kazi changamoto. Pia napendelea kufanya kazi nzuri, pia katikati ya mchana baada ya mapumziko mafupi. Kwani inanirudisha nguvu na fokas kwa kifupi asubuhi na mchana baada ya mapumziko ndizo wakati zangu bora zaidi ya kufanya kazi.

Kazi ninaodhamini zaidi ni ile inayonipa fursi ya kusadia wengine kufanikisha malengo yao na pia kunipa nafasi ya kujifunza na kukuzo ujuzi wangu kila siku Ninapendelea kazi zinazotoa changamoto zinazo ni sukuma kuwa bora zaidi Lakini pia enye maana kwa wengine na jamii kwa jumla Kwa mfano kazi zinazohusiana na huduma kwa jamii elimu au wangozi mzuri ni zadamani sana kwa wangu Kwa sababu zinanihamasisha kutumia uwezo wangu kwa njia nchanya Pia napenda kazi ambayo inaniwezesha kuwa na ubunifu na uhuru kidogo katika kufanya maamuzi Kwa ni nafanya kazi, uwe ya kuiridisha zaidi Kwa kifupi, kazi nayo dhamini zaidi ni ili na yo changanya kuborosha wengine, kujifunza, changamoto na maana ya kijami.

Mimi napendelea kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka rahisi kurekebisha makosa na ninaweza kuhifadhi kazi yangu kwa urahisi pia inarahisisha ushirika maandiko na wengine hata hivyo pia kuna wakati ambapo kuandika kwa mkono Kuna faa kama unapo jifunza kitu kipya au unapo hitaji kukumbuka kwa urahisi yani kuandika kwa mkono kuna saidia akili kushikilia taarifa vizuri zaidi Kwa hivyo, ninaona kila njia inafaida yake, lakini kwa kazi nyingi za kila siku, kompyuta ni bora kwangu.

Kusubiri kwenye mstari kuna nifanya ni jihisi mchanganyiko wa uvunilivu na uchovu kidogo Mara nyingi napenda kuwa nasubira lakini kwa mstari kama mstari ni mrefu au unapita pole pole Hujipata ukichoka au kushinikizwa kidogo Hata hivyo napendele kuchukua nafasi hiyo kama wakati wa kumzika kidogo kupanga mawazo au hata kufanya mambo madogo kama kusoma simu Wakifupi ingawa inaweza kuwa ya kusumbua kidogo, mimi hujaribu kuyangalia kama fursa kutumia muda kwa uwangalifu.

Ndiyo, napenda kwenda fani. Hewa safi, sauti ya mawimbi na mandari ya bahari vinanipa utulivu wa akili na kunasedia kupunguza msongwa mawazo. Pia napenda matembezi ufukweni, kuangalia macho ya jua na kufurahia chakula cha bahari. Kwa kifupi, pwani ni pahali pazuri sana pakumzika na kuji rejesha nguvu.

Mboga ni nazopenda kula ni zile zenye radha nzuri na afya kama spinach, sukumawiki, mchicha, karoti na pili pili hoho Napenda mboga hizi kwa sababu nizalishe zinanisaidia kuwa na nguvu na pia zinafanya chakula kuwa kitamu zaidi Pia napenda kujaribu mboga tofauti ili kuboresha radha na urahisi wa chakula changu.

Mimi ni napo shughulukia muda wa mwisho Kunza najaribu kufanga kazi mapema ili nisije nikashindwa Ninawagawanya kazi kubwa kuwa kivipande vidogo kisha ninalenga kumaliza kila kipande kwa wakati waje Pia napenda kwa wakati paumbele kwa kazi muhimu zaidi na kuwepuka usumbufu unaweza kuchelewesha mambo Wakati mwingine Napenda kutumia mfumu wa muda maulum kama pomodoro kufanya kazi kwa dakika ishirini na tano hadi za theladhini Kisha kupumzika ili kuangeza ufanisi.

Chakula ninacho penda kula jioni ni cha mwanga na chenye lishe, ili nisiolege au nisilale njaa Napenda supu, wali na mboga za majani, samaki au kuku mchanga, au wakati mwingine saladi yenye protini, pia napendelea chakula kinacho kuwa kitamu lakini rahisi kumeng'enya kwa sababu husaidia kupumzika vizuri usiku na kuanza usingizi kwa urahisi. Kwa ukifupi, jioni yangu ni bora na chakula cha afya na kitulivu.

Rangi ninayoipenda zaidi ni bluu kwa sababu inanipa amani na utulivu wa akili mara nyingi ninaiona kwenye anga safi bahari au hata kwenye mavazi na vitu vya mapambo blue pia inahusiana na utaratibu na umakini hivyo ni rangi ninayopendelea pia kwenye ofisi au mahali pa kazi kwani inasaidia kuzingatia na kupunguza msongo wa mawazo.

Napenda kutembea mahali panapokuwa na utulivu na mandhari nzuri kama mbuga pwani misitu midogo au sehemu za kihistoria kutembea kwenye maeneo haya kunanipa amani ya akili nafasi ya kupumzika na fursa ya kufikiria Pia napenda kutembea katika miji au soko mara kwa mara ili kuona shughuli za kila siku na kujifunza mambo mapya Kwa kifupi, napenda kutembea mahali panapoongeza, furaha, elimu na utulivu.

Nawainisha kazi na maisha kawaida Kwa kazi kuwa yale tunayoyafanya ili kupata matokeo au kipato na maisha ya kawaida kuwa mambo tunayoyafanya kwa furaha pumzika na kujitunza kibinafsi Kwa mfano kazi ni kwenda ofisini kukamilisha majukumu au kushughulika na miradi ili maisha kawaida ni mda wa familia marafiki, burudani, michezo, lishe na utulivu wa akili.

Ili kuwatia wenzangu moyo ili kuwatia wenzangu moyo nafanya mambo kadhaa rahisi lakini yenye maana nawasikiliza kwa makini kwa sababu mara nyingi mtu anahitaji kueleweka kwanza nawapongeza juhudi zao hata kama matokeo bado hayajakamilika ili wajisike kudhaminiwa pia nawatia moyo kwa maneno chanya kuwakumbusha uwezo wao na mafanikio waliowahi kupata ikiwa wana changamoto natoa msaada au ushauri wa kujenga badala ya lawama. Kwa kifupi, kujali kueshimu na kuhamasisha, ndizo njia ninazotumia kuwatia wenzangu moyo.

Mimi nasasisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na maitaji na matumizi yake Kwa mfano kompyuta na simu napanga kusasisha angalau mara moja kwa mwezi ili kuwakikisha programu na mfumo unafanya kazi vizuri na usalama unadumishwa Kwa vifaa vingine kama vitabu au vifaa vya kazi nasasisha au kuangalia hali yake wakati ninapo ona inaitajika kwa kifupi Nasasisha vifaa vyangu kwa uiano wa kuhakikisha ufanisi na kudumisha muda wa matumizi.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya juhudi zangu na jinsi zinavyosaidia wengine. Pia napata motisha kutokana na kuchaguliwa au kudhaminiwa kwa kazi yangu. Maneno maneno chanya kutoka kwa wenzangu au viongozi na changamoto zinazo ni sukuma kuwa bora zaidi. Zaidi ya hayo napata motisha pia kwa kujifunza kitu kipya. Kufanikisha malengo na kuona maendeleo yangu binafsi. Kwa kifupi, dhamani makisio ya mafanikio na uthamini ndiyo vinavyo nipanguvu kazini.

Mara nyi mara nyingi ya asubuhi nakula chakula cha muanga lakini chenye nguvu ili kuanza siku vizuri. Kwa mfano napenda mayai, uji, chapati au toast pamoja na matunda pia napenda kinywaji kama chai au kahawa kidogo kwa kifupi chakula changu cha asubuhi huwa rahisi, chenye lishe na kinanipa nishati ya kuanza kazi au shule.

Napenda kushereekea mwaka mpya kwa kupumzika na familia au marafiki kuonyesha shukrani kwa mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka mpya Mara nyingi napanga chakula cha pamoja kucheka kubadilishana salamu au zawadi ndogo na wakati mwingine kuangalia na kushereekea mafanikio yetu Kwa kifupi Sheree ya mwaka mpya kwangu ni mchanganyiko wa shukrani furaa na mipango ya kuanza mwaka mpya kwa moyo mzuri.